Ninaposhughulikia makosa kazini kwanza na yakubali bila kujitetea na ninajitahidi kuelewa chanzo chake kisha na chukua jukumu la kurekebisha kosa hilo haraka iwezekanavyo na kuwajulisha wahusika. Wahusika husikia kwa wahusika kwa uwazi baada ya hapo najifunza kutokana na makosa hayo kwa kutafuta njia ya kuyaepuka nabira kuyarudia tena kama kuboresha mipango au umakini wangu kwa kufanya hivyo, ninaona makosa kama fursa ya kujifunza na kujiboresha kazini.